Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua mchakato uliopo kubaini maeneo yanawasababisha ucheleweshaji au makosa na kuondoa hatua zisizo za lazima kutumia teknolojia pale inapoezekana huweka viwango vya kazi vilivyo wazi na hushirikisha timu kupata maoni Kisha hufuatilia matokeo na kufanya maboresha ya mara kwa mara ili kuongeza ufanisi na ubora.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini, kwa kuutambua mapema na kuufanyia kazi kwa makusudi. Kuomba mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi, hujifunza kupitia mafunzo au kujisomea na huweka mikakati ya vitendo ya kuboresha. Pia hutumia nguvu zangu kufidia udhaifu huo huku nikiendelea kujipima na kuboresha hatua kwa hatua.

Baada ya siku ndefu, hupumzika kwa kuchukua muda wa utulivu kama kutembea kidogo kusikiliza muziki au kufanya mazoezi mepesi ya kupumua. Pia, ujitenga na kazi kwa muda, utafakari au kuomba na kuakikisha napata usingizi wa kutosha ili kurejesha nguvu kwa siku inayofuata.

Ningependa kujifunza ujuzi wakidigitali hasa matumizi ya zana, za kiteknolojia na uchambuzi wa taarifa. Kwa sababu, zinaongezea ufanisi kazini na kunipa uwezo wa kufanya maamuzi bora. Pia, ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ili kushirikiana vizuri na timu na wateja.

Wakati wa likizo, hujipanga kwa kuanza kupanga shughuli mapema, kama kupanga safari au shughuli za kupumzika. Pia, huweka bajeti, huchagua sehemu zinazofaa, na kuhakikisha napata muda wa kupumzika, kufurahia familia au marafiki, na kufanya mambo ninayopenda bila wasiwasi.

Kipa umbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa uwazi na uwajibikaji. Nina hakikisha maelezo yanawafikia watu wote husika kwa wakati. Kuwa makini, kusikiliza wengine na kutoa mrejesho unawasaidia ili kazi ifanyike kwa ufanisi na bila kuto elewana.

Filamu ni nayoipenda zaidi ni ile yenye ujumbe wa kutia moyo na masomo ya maisha. Napenda filamu inayoonyesha ushindi dhidi ya changamoto, ujasiri na matumaini kwa sababu hunipa motisha na kunifanya nitafakari kuhusu maisha na maamuzi yangu.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linaweka mazingira mazuri ya kazi, linahimiza ushirikiano wa timu, na linathamini mchango wa kila mfanyikazi. Pia, linatoa fursa ya kujifunza kukua kitaaluma, jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Ninashulikia tatizo kazini kwa kuchambua chanzo chake, kisha kuzingatia suluhisho zinazowezekana. Huenda nikashirikisha timu kwa mawazo na maoni, kisha kuchagua suluhisho linalofaa zaidi na kulitekeleza kwa hatua za kimkakati. Huku nikifuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limekwisha.

Wakati wa baridi kali, hujilinda kwa kuvaa nguo moto na tabia za kinga. Kama kutumia glavu na kofia. Pia hupanga shuli ndani ya nyumba. Huchukua vinywaji vina vyopoa mwili na kuhakikisha napumzika vizuri ili afya yangu ibaki shwari.